Napenda mukimo, napenda chapati na nyama zote zikipikwa kama stew. Halafu ziandaliwe wakati wa jioni ambapo mtu amepumzika. Huwa chakula kitamu sana. Chakula inateremka imekaangwa vizuri Uganda daily.